Tabia za watu zinazo chukiza ni zile mwenendo au mienendo ambayo huathiri vibaya mahusiano, heshima na ustwi wa kijamii. Ingawa kila binadamu anakasoro, kuna tabia fulani ambazo kwa kiasi kikubwa hukera, kuumiza au kwaribu mazingira ya kuishi na kushirikiana na wengine. Kuelewa tabia hizi ni muhimu kwa sababu hatusaidii kujitathmini binafsi na pia kujifunza jinsi ya kuishi kwa amani na watu wengine. Moja ya tabia zinazo chukiza sana ni ukosefu wa heshima. Hii hujidhiirisha kwa njia nyingi kama vile kudharau maoni ya wengine. Kuongea kwa dharau, matusi au kuwa beza watu hadharani. Heshima ni msingi na mahusiano yote kibinadamu. Iwe ni kazini, nyumbani au katika jamii kwa ujumla. Mtu anayekosa heshima huwacha maumivu ya kihisia kwa wengine, na mara nyingi husababisha migogoro isiyo ya lazima. Ukosefu wa heshima pia huua ari ushirikiano na kuleta chuki na uhasama. Tabia nyingine inayochukiza ni uongo. Kua mwongo kunavunja imani, na imani ikivunjika huwa vigumu sana kuijenga tena. Watu wanaodanganya hupoteza uaminifu wao pole pole, na hata wanaposema ukweli huonekana kama wanadanganya. Uongo huleta madhara makubwa katika urafiki, mahusiano ya kimapenzi, familia na hata kazini. Jamii ya watu waongo huwa haina mshikamano kwa sababu hakuna anayeaminiana. Unafiki pia ni tabia inayowachukiza watu wengi. Unafiki ni hali ya mtu kuonyesha uso mmoja mbele ya watu na kuwa na nia au tabia tofauti kabisa nyuma ya pazia. Mtu mnafiki anaweza kukucheka usoni, lakini kakusema vibaya nyuma ya watu. Tabia hii huumiza sana kwa sababu hujenga urafiki wa uongo, na huwacha majeraa ya kihisia kwa wale wanaosalitiwa. Watu wengi hawapendi unafiki kwasababu hauonyeshi uhalisia wala uaminifu. Tabia ya kujiona bora kuliko wengine au majivuno, kupita kiasi ni miongoni mwa tabia zinazo chukiza. Mtu mwenye majivuno hudharau wengine, hudhani ye ndiye mwenye akili, mali au uwezo kuliko wote. Tabia hii huwafanya watu wengine wajisikie wadogo, wasio na tamani na kutengwa. Unyenyekevu ni sifa njema inayowavutia watu, lakini majivuno huwafukuza. Kukosa uajibikaji ni tabia nyingine inayokera sana. Hii ni pale mtu anapokwepa majukumu yake au anakataa kukiri makosa yake, badala yake akiwalaumu wengine. Mtu wa aina hii husababisha mzigo kwa wengine, hasa katika kazi za pamoja. Kukosa uajibikaji huonyesha ukomavu mdogo wa kimadili na huleta migogoro isiyoisha. Tabia ya husda na wivu uliopitiliza pia huleta chuki kubwa. Mtu mwenye husuda hawezi kufurahia mafanikio ya wengine. Badala yake huisi uchungu, chuki au hata kutamani kuona wengine wakishindwa. Husuda huzaa maneno mabaya, fitina na wakati mwingine vitendo vya kuumiza. Jamii yenye husuda nyingi hukosa upendo wa dhati na mshikamano. Kukosa kuskiliza wengine ni tabia inayochukiza lakini mara nyingi hupuuziwa. Baadhi ya watu hupenda kuzungumza tu bila kuwapa wengine nafasi ya kutoa mawazo yao. Mtu wa aina hii huonekana kujali zaidi sauti yake kuliko hisia au maoni ya wengine. Kuskiliza ni ishara ya heshima na uelewa. Ukosefu wake hujenga umbali kati ya watu. Vile vile tabia kibinafsi ni kero kubwa. Mtu mbinafsi huangalia maslahi yake tu bila kujali adhari kwa wengine. Anaweza kutumia watu muda wao au raslimali zao bila huruma. Ubinafsi huua mshikamano wa kijamii na kuharibu urafiki kwa sababu hakuna anayependa kutumiwa bila kutathmina. Kwa ijumla, tabia zinazochukiza ni zile zinazokosa maadili mema kama heshima, uaminifu, unyenyekevu na huruma.

Timu ninayoifuatilia ni timu ya Manchester United. Manchester United ni timu ambayo watu wengi huiangalia, si kwa sababu ya ushindi pekee, bali kwa sababu ya historia yake ndefu na mvuto wake wa kipekee. Ukifuata Manchester United, unafuata zaidi ya soka. Unafuata simulizi ya ushindi, maumivu, matumaini na mapambano. Timu hii imekuwa mfano wa jinsi klabu inaweza kujenga utambulishi unauvuka mipaka ya nchi. Mashabiki wake wanaweza kukaa bila kombe kwa miaka lakini bado wakaendelea kuipenda kwa dhati, jambo ambalo linaonyesha nguvu ya utamaduni wa klabu. Kufutilia timu kama Manchester United kunafundisha uvumilivu. Bada ya kuondoka kwa Alex Ferguson Klabu ilipitia nyakati ngumo. Mabadiliko ya makocha, wachezaji wasiofikia matarajio, na presha kubwa kutuka kwa vyombo vya habari na mashabiki. Hata hivo, mashabiki wa kweli wameendelea kusimama na timu yao. Hii inaonyesha kuwa, kufuata timu si tu kushangilia ushindi, bali ni kuwa sehemu ya safari hata pale ambapo mambo yanapokuwa magumu. Manchester United pia ni timu inayochochea mijadala mingi. Kila mechi hujadiliwa, kila mchezaji hupimwa na kila kocha hukosolewa au kusifiwa. Hii inafanya kuifuatilia timu hii kuwa kama kufuatilia hadithi inayoendelewa kuandikwa kila wiki. Mashabiki hujadiliana kuhusu mbinu, usajili, maendeleo ya vijana na mstakabali wa klabu. Kwa namna hii, timu inakuwa sehemu ya mazungumzo ya kila siku na utambulisho wa kijamii. Zaidi ya uwanja, Manchester United ni timu yenye hatari kubwa kiutamaduni na kibiashara. Jezi zake huvaliwa na watu wa siopenda hata soka, nembo yake inatambulika duniani kote na ina mashabiki wa rika zote. Kwa kufuatilia timu hii, unaona jinsi michezo inavyoweza kuunganisha watu kutoka tamaduni tofauti, lugha tofauti na mataifa tofauti kwa lengo moja, mapinzi ya klabu.

Napenda sana ya aina balimbali, lakini zaidi ninapendezwa na sanaa inayobeba ujumbe, hisia na hadithi ya maisha ya binadamu. Kwangu sanaa si urembo wa macho tu, bali ni lugha inayozungumza pale ambapo maneno yanashindwa. Ni njia ya kuwasilisha mawazo, maumivu, matumaini na ndoto za watu katika jamii. Kila aina ya sanaa ninayoivutiwa nayo, hunifanya nitafakari zaidi kuhusu maisha na uhalisia unaotuzunguka. Aina mojawapo ya sanaa ninayopenda sana ni sanaa ya kuchora na uchoraji. Hasa michoro inayoonyesha maisha ya kila siku ya watu wa kawaida. Michoro ya watu wakifanya kazi, watoto wakicheza au wazee wakisimulia hadithi hunivutia kwa sababu inaonyesha uhalisia wa maisha bila kuficha chochote. Sanaa ya aina hii hunikumbusha kuwa kila mtu ana hadithi yake na hata maisha ya kawaida yana uzito na maana kubwa. Rangi zinazotumika, mwanga na vivuli vyote huungana kuwasilisha hisia fulani ambazo huwezi kuziona kwa haraka bila kutafakari. Napenda pia sanaa ya muziki kwa sababu ina uwezo wa kugusa hisia za mtu mmoja kwa moja. Muziki unaweza kunifanya nihisi furaha, huzuni, matumaini au hata nguvu ya kupambana, kulingana na ujumbe na mdundo wake. Ninavutiwa zaidi na muziki wenye maneno yenye maana, muziki unayosimulia maisha, mapambano, mapenzi au changamoto za kijamii. Aina hii ya sanaa hunionyesha jinsi sauti na maneno vinaweza kuungana na kuwa nguvu kubwa ya kuleta mabadiliko ya kihisia na hata kijamii. Aina nyingine ya sanaa ninayothamini sana ni sanaa ya fasihi, hasa hadithi, mashairi na riwaya. Kupitia maandishi, msanii anaweza kujenga dunia nzima ndani ya akili ya msomaji, ninapenda fasihi kwa sababu hunipa nafasi ya kuona maisha kwa macho ya mtu mwingine. Mashairi kwa mfano hunivutia kwa uwezo wake wa kutumia maneno machache kubeba maana nzito sana. Fasihi hunifundisha huruma, kunifanya nifikirie kwa kina, na kunipa mtazamo mpana zaidi wa maisha. Vile vile, napenda sanaa ya maigizo na filamu. Hapo ndipo sanaa nyingi hukutana, uandishi, uigizaji, muziki na picha. Filamu au tamthilia nzuri inaweza kunifanya nicheke, nifikirie au hata nijitathmini. Ninapenda sana kazi za maigizo zinazoakisi hali halisi ya jamii, kama masuala ya familia, haki, umaskini au ndoto za vijana. Sanaa ya aina hii hunifanya nione jinsi hadithi zinavyoweza kuchezwa na kuishi mbele ya macho ya watu. Kwa ujumla, sanaa ninayopenda zaidi ni ile inayogusa moyo na akili, bila kujali aina yake. Sijali sana kama ni mchoro, muziki, filamu au fasihi, mradi iwe na ujumbe wa kweli. Sanaa bora kwangu ni ile inayonifanya nisimame na kutafakari, ile inayoniuliza maswali, au ile inayoniacha na hisia nzito hata baada ya kuimaliza. Kwa mtazamo wangu, sanaa ni kioo cha jamii na roho ya binadamu. Kupitia sanaa, tunaweza kuelewa tuliokotoka, tunapoishi sasa na tunapotamani kufika. Ndio maana sanaa napenda inayobeba maana kwa sababu hunifanya nijisikie karibu zaidi na maisha na watu.

Kinachonipa motisha kazini ni mchanganyiko wa mambo mengi yanayo gusa ndani ya moyo wangu, malengo yangu ya maisha na wajibu wangu kwa watu wanonizunguka. Kila ninapoamka kwenda kazini huwa siendi tu kwa kufanya majukumu ya kawaida. Bali naenda nikiwa na sababu ya ndani inayonisikuma kuendelea hata pale mambo yanapo kuwa magumu. Motisha yangu haitegemei kitu kimoja pekee. Bali ni matokeo ya maono niliyo nayo juu ya maisha ninayo taka kujenga. Kwanza kabisa kinacho ni motisha sana kazini ni malengo yangu ya baadae. Najua ninapotaka kufika na najua kuwa kazi ninayo fanya leo ni daraja linalo nipeleka huko. Kila jitihada ninayoeka kazini hata kama ni ndogo naiona kama hatua moja mbele kuelekea ndoto zangu. Ninapokumbana na changamoto au uchovu hujikubusha kwa nini nilianza safari hii. Kumbukumbu hiyo hunipa nguvu ya kusimama tena na kuendelea. Motisha nyingine kubwa kwangu ni hisia ya kufanya kazi zenye maana. Ninapo hisi kuwa kile ninacho kifanya kinacho kifanaya kina mchango chanya iwe kwa mtu mmoja, kikundi au jamii kwa ujumla, napata ari kubwa sana. Sipendi kufanya kazi kwa ajili ya mshahara tu. Napenda kujua kuwa juhudi zangu zinasaidia kuboresha jambo fulani. Hisia ya kuona matokeo ya kazi yangu hata kama ni madogo, hunifanya ni jisikie mwenye dhamani na hunipa hamasa ya kufanya zaidi. Pia huu uwajibikaji kwa familia na watu ninawapenda hunipa motisha kubwa sana. Najua kuna watu wanao nitegemea moja kwa moja au njia isiyo ya moja kwa moja. Mawazo ya kuhakikisha wanapata maisha bora, usalama na heshima hunisukuma kufanya kazi kwa bidii. Hata siku ambazo najisika nimechoka au kukata tamaa, huwaza kuhusu wajibu wangu na hilo hunipa nguvu ya kuendelea mbele. Kinachonipa motisha kazini pia ni hamu ya kujifunza na kukua. Ninapenda kujiona nikibadilika, nikiongeza ujuzi na kuwa bora kuliko nilivyo kuwa jana. Kila changamoto kazi ni naiona kama somo jipya, si adhabu. Ninapofanikiwa kutatua tatiizo ngumu au kujifunza jambo jipya najisikia kuridhika sana. Hiyo furaha ya maendeleo binafsi hunifanya nitake kujituma zaidi. Vile vile kutambuliwa na kutathminiwa hunipa motisha kubwa. Hata neno moja la shukrani, pongezi ndogo au kuona juhudi zangu zikeshimiwa hunipa nguvu ya ajabu. Hii hainifanyi nifanya kazi kwa ajili ya sifa, bali hunikumbusha kwa juhudi zangu zinaonekana na zinamaana. Hutengeneza mazingira chanya, ambayo hunifanya nipende kazi zaidi na kujitwaki kamilifu. Motisha yangu pia hutokana na maadili nilio nayo binafsi. Ninaamini katika kufanya kazi kwa uaminifu, bidii na nidhamu. Ninapofanya kazi kwa viwango vya juu hata kama hakuna anaye niangalia na jisikia amani ya moyo. Hisia ya kujeshimu na kujivunia kile nilinachofanya hunisikuma kuendelea kutoa ubora kila siku. Zaidi ya hayo changamoto zenyewe hunipa motisha. Ingawa wakati mwingine changamoto huchosha, pia huniamsha. Zinanionyesha uwezo wangu halisi na kunilazimisha kufikiria kwa kina, kuwa mbunifu na kutovunjika moyo kirahisi. Ninaposhinda changamoto niliyowadhani haiwezekani, hujenga imani kubwa ndani yangu na hunipa hamasa ya kukabiliana na changamoto kubwa zaidi. Kwa ujumla, kinachonipa motisha kazini ni mchanganyiko wa ndoto, wajibu, maana, ukuaji na maadili. Motisha yangu haiji kila siku kwa kiwango kile kile, lakini ninajifunza kuijenga ndani yangu hata pale mazingira ya nje yanapo kuwa magumu. Kazi kwangu si tu njia kuishi, bali ni sehemu ya safari yangu ya kujijenga kama mtu, kuchangia kwa wengine na kuacha alama nzuri katika maisha. Hili ndilo linalo nifanya ni amke kila siku nikiwa na sababu ya kuendelea kusonga mbele.

Napenda kuwakaribisha wafanyakazi wapya kazini kwa moyo wote. Kila ninapo kutana na mtu anajitokeza kwanza kazi mpya, najisikia furaha kubwa na aria kuakikisha anajisikia sehemu ya timu maramoja. Kwa sasa ninapo wakaribisha siendeshajitu salamu za kawaida, bali ninajaribu kundama zingira ya kirafiki, hijonsalama na nyimotisha. Napenda kila mfanyi kazi mpya ajisike kuwa amekaribishwa hakuwa mgeni na kuwa sehemu ya familia moja ya kazi. Kwanza, ninawambia maneno yenye furaha na kwenisha jinsi tunavyo thamini kuwa nao. Nasema kwa thati, karibuni kwenye timu yetu. Tunafurahia kuwa hapa na tunataraijia kushirikiana nanyi kila siku. Kauli kama hii inawapa hisia kutaminiwa na kuwapa moyo wa kwanza kazi bila hofo. Wafanyi kazi wapya wanapopokea maneno haya, wanajisikia salama na wanakubali mazingira mapya kuhurahisi zaidi. Pia, kwa sasa ninawapa mwongozo kukaribu kuhusu jinsi kazi inavyofanya kazini. Ninaonyesha ni nani wanashirikiana nao, ni taratibu zipi zinazotumika, na ni rasimali zipi wanazoweza kutumia wanapuitaji msahada. Ninawaimiza kuliza maswali, kushirikiana na kujifunza haraka. Kwa njia hii, wananza kazi kwa uhakika na wanajisikia kwa hawajakaa peke yao katika changamoto za muanzo. Wakati huo huo, ninawaingiza katika mchezo ndogo au shuguli za kijamii kazini. Hii ni njia nzuri ya kuvunja ukungu na kujenga uhusiano wa kirafiki kati ya ufanyi kazi wapya na waliopo. Tunaweza kucheza mchezo ndogo watimu au kushirikiana kwenye kinywajicha pamoja. Shuguli hizi zinawapa nafasi ya kuongea, kucheka na kwanza kuunda uhusiano wa kibinafsi. Hii nanisaidia ufanyi kazi wapia kujisikia kuwa sehemu ya timu badalea kuwa wageni peke. Ninaendekea pia kuwahimiza kwa maneno ya motisha nasema kuwa kila mmoja ana uwezo wa kufanya mchango wakipekee katika kazi hii. Nasema tunaitaji mawazoyenu, nguvu zenu na ubunifu wenu. Kila kitu ninacho fanikisha kinaongeza thamani kwa timu yetu. Maneno haya ya na wapa ufanyikazi wapya imani na kuonesha kuwa michango yao inamana, situ kwa menedja au timu bali kwa mafanikio ya pamoja. Pia kwa sasa ni na waongoza karibu na kuwa karibu kwa swal yoyote wanaweweza kuwa nayo kwa ushauri wa moja kwa moja na kwa kushirikiana kwenye changamoto ndogo za kila siku. Hii na wapa hisia ya kuwa kuwana msaada na kwamba hawajali peke yao. Wanajua kuna mtu anaewaskiliza na anaewasaidia kujifunza. Zaidi ya hayo ni nashirikisha madili na utamaduni wa kampuni. Nawaeleza ni mambo gani tunayothamini jinsi ya kushirikiana kwa heshima na matarajio ya tabia kazini. Wafanyikazi wapya wanapujua haya wanajisikia salama na wenye uhakika wakufanya kazi kwa bidii. Hii pia husaidia kuondoa hofu ya kwanza kazi katika mazingira mapya. Kwa kumalizia, nina wakaribisha wafanyikazi wapya kwa maneno ya furaha, muonguzo wakaribu, motisha na ushirikiano. Napenda wafanyi kazi wapya wajiskie kuwa wamepokelewa wanathaminiwa na wana nafasi ya kuonyesha uwezo wao. Kwa sasa, ninajitahidi kwa kikisha kila mfanyi kazi mpya ananza safari ya kekazini kwa furaha, ari na motishia kufanya vizuri kila siku. Hii ni njia ambayo ni aweka msingi mzuri wa mausiano ya kazi na mafanikio ya pamoja.

Mafunzo ya kazi ambayo ya menisaidia zaidi ni yale ambayo ya menipa ujuzi wa kipekee na kunifunisha jinsi ya kushugulikia changamoto mbalimbali kazini kwanjia enye tija. Kwanza kabisa, mafunzo ya utawala na usimamizi ya menisaidia sana kuhelewa jinsi shirika linalo viofanya kazi ndani na nje. Katika mafunzo haya, nimejifunza jinsi ya kupanga ratiba, kweka vipa umbele na kushirikiana na wenzangu ili kwa hikisha kazi zinafanyika kwa wakati. Nimejifunza pia jinsi ya kuthibiti migogoro madarakani na jinsi ya kutowa maoni enye kujenga bila kumiza hisia za wengine, jambo ambalo limeongeza ufanisi wangu katika timu. Pili mafunzo ya teknolojia na matumizi ya programu maalumu kazini yamenisaidia sana. Kwa mfano, nimefundisha kutumia programu za usimamizi wa miradi, zilizo saidia kunda ripoti, kufuatilia maendeleo na kwa kikisha kwamba kila jambo linafanyika kwa mpangilio. Kila mafunzo ya aina hii yamenipa ujasiri wa kutumia zana za kisasa na kuanzisha mbinu mpia zinazongeza tijakazini. Hii pia imenifanya niwe mtalamu wa kutumia data na tarifa kwa ajili ya kufanya maumizi sahihi, jambo ambalo halikuwa ikua raisi kwangu mwanzoni. Haitha, mafunzo ya mawasiliano na huduma kwa wateja, ya menisaidia kuelewa umuhimu wa kusikiliza wateja, kuelewa mahitaji yao na kutowa suluhisho kwa haraka. Nimejifunza jinsi ya kudumisha mtazamo chanya na kuthamini kila mmoja jambo linalongeza imani na kuridhika kwa wateja mafunzo haya yamenifundisha pia jinsi ya kushughulikia mlalamiko bila kuchafua uhusiano wa kibiashara jambo ambalo ni muhimu sana katika mazingira ya kazi yenye ushindani. Zaidi ya yote, mafunzo ya maendeleo binafsi ya menisaidia kuendeleza tabia nzuri za kazi na kuimarisha nidhamu binafsi. Nimejifunza jinsi ya kupanga malengo ya yangu binafsi na kitaluma. Jinsi ya kudumisha, uwajibikaji na jinsi ya kuboresha ujuzi wangu kila siku. Mafunzo haya ya minisaidia kwa mtu aneweza kushugulikia changamoto kwa rahisi na kwa ustadi na kuunda ya heshima na hathi kazini. Kwa kifupi, mafunzo yote haya yamenisaidia situ kuongeza ujuzi wangu bali pia kwanipa mtazama wa jinsi ya kwa mtalambora kuendeleza usiano mzuri kazini na kwa kikisha kwa mba kila kazi ni na yo ifanya inatamini kwa shirika na wateja. Yamenifanya niwe bora zaidi katika nafasi yangu na yamenipa ujasiri wa kushugulikia changamoto zote, ufanisi na kwa akili timamu.

Ndiyo, ninapenda sana kutembea msituni, na hii ni shughuli ambayo inanifurahisha sana na kunilea kiakili, kiroho, na kimwili. Kwa mfano, wakati ninaanza kutembea kwenye njia za msitu, mara ya kwanza ninapopiga hatua za kwanza ninaanza kuhisi mtiririko wa hewa safi kwenye mapafu yangu. Hii inanifanya nihisi raha na kupumzika kutoka msongamano wa maisha ya kila siku. Hali ya utulivu na ukimya wa msitu inanisaidia kuondoa mawazo asi au msongo wa mawazo, jambo ambalo ni muhimu sana katika kudumisha afya ya akili. Pia ninapokuwa msituni napenda kuangalia mandhari tofauti, mimea yenye rangi za kijani kibichi, miti mirefu na wanyama wadogo wanaohusiana na mazingira. Kila tukio linaeleza hadithi fulani. Kwa mfano, kuona ndege wakiruka kwa uhuru kunanifanya nikumbuke kuwa uhuru na ujasiri ni sehemu muhimu ya maisha. Pia, mwanga unaopita kati ya matawi ya mti na kupuliza majani ya ardhini hutoa picha nzuri za kipekee ambazo hazipatikani katika miji yenye shughuli nyingi. Kutembea msituni pia kunanifundisha uvumilivu na uthabiti. Njia za msitu mara nyingi haziwezi kutabirika kuna mteremko, mawe au mito midogo yanayopaswa kuvuka. Hilo linahitaji nidhamu ya mwili na akili. Njia hizi zinanifundisha kuwa kila changamoto ina suluhisho na kuhusisha akili na mwili pamoja kunaleta mafanikio. Pia ninapokuwa na marafiki au familia, tunashirikiana kuzunguka maeneo magumu na hii inaimarisha uhusiano na mshikamano. Aidha, kutembea msituni kunanisaidia kuwa na afya bora kimwili. Hatua kwa hatua, mwili unapata mazoezi ya kirafiki, misuli inakuwa imara na moyo unafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hali ya hewa safi na sauti za wanyama wanaoishi kwa amani msituni zinaongezeka nguvu za mwili na akili jambo ambalo haliwezi kupatikana kwa urahisi mjini. Ni kama mazoezi ya mwili na akili kwa wakati mmoja. Zaidi ya yote, kutembea msituni ni fursa ya kujitafakari na kuungana na asili. Mara nyingi nacheza mchezo wa kutazama na kufikiria maisha yangu, malengo yangu na thamani zangu. Hii inanisaidia kuboresha utambuzi wangu binafsi na kuelewa ni mambo gani muhimu zaidi katika maisha. Kutembea msituni si tu burudani, bali ni chimbuko la kujifunza, kutulia na kujenga uhusiano mzuri na mazingira. Kwa hivyo, napenda kutembea msituni kwa sababu kunanilea kiakili, kunapanua mtazamo, kunaboresha afya yangu na kunanifundisha maisha. Ni shughuli inayochanganya furaha, mafunzo na utulivu na mara zote ninapopata nafasi ya kwenda siwezi kuikosa.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani na hii ni kwa sababu kuna faida nyingi ambazo hufanya mazingira hayo kuwa mazuri zaidi kwa ufanisi wangu wa kazi, furaha na maendeleo binafsi. Kwanza kabisa, kufanya kazi nyumbani kuna nipa uhuru mkubwa wa kupanga mda wangu kulingana na nguvu zangu binafsi na mpangilio wa maisha. Kwa mfano, ninaweza kuamua nilini nianze kazi, nilini ntumie mapumziko na jinsi nitaka vyopanga vipau mbele vyangu bila shinikizo la ofisi. Hii inanisaidia kuongeza uzalishaji kwa sababu ninaweza kufanya kazi katika wakati ambao akili yangu inafanya kazi kwa ufanisi zaidi na pia kuondoa msongo unaoeza kujitokeza kutokano na ratiba ya kila siku ya ofisi. Pili, kufanya kazi nyumbani kuna nipa nafasi ya kuwa na mazingira yenye utulivu na madalili. Hakuna kelele nyingi za ofisi, hakuna kikwazo cha ushirikiano wa mara kwa mara ambacho mara nyingine hupunguza umakini na ninaweza kuunda mazingira yangu binafsi kwanjia ambayo inanikufaa zaidi. Kwa mfano, ninaweza kueka mziki ambao unanifanya nifanye kazi kwa makini au kupumzika kidogo wakati wa majukumu magumu, jambo ambalo haliwezekani kila wakati kazini. Hii inanisaidia kuongeza ubunifu na mawazo mapya katika kazi zangu kwa kuwa akili inakua huru na enye mtiririko mzuri. Aitha kufanya kazi nyumbani kuna nipa fursa ya kuunganishwa na familia yangu. Nikiwa nyumbani na ninaweza kushiriki wakati na familia kuangalia watoto au kusaidia wanakando shuguli ndogo za nyumbani bila kuathiri kazi zangu. Hii ni muhimu sana kwa kuwa kuna changia usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Ninaweza kufanya majukumu ya nyumbani na bado nipate kufanya kazi zangu kwa ufanisi jambo ambalo lina nipa furaha ya kipekee na kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, kazi nyumbani inaniwezesha kuwa na teknolojia na zana zangu binafsi kwa urahisi. Ninaweza kutumia kompyuta yangu, programu na vifaa vyangu vilivyopangwa kwa namna ambayo inafaa zaidi kwa ufanisi wangu. Pia ninaweza kuhifadhi rekodi na nyaraka muhimu karibu na mikono yangu. Jambo linalo rahisisha ufanyaji wa kazi kwa raka bila kupoteza wa muda kutafuta nyaraka kazini. Hii inanisaidia kuongeza umakini na kupunguza makosa ambayo ya naweza kutokea kwa haraka. Kwa upande mwingine, kufanya kazi nyumbani kuna nifundisha nidhamu binafsi. Hakuna mkua kazi karibu kuniuliza nini kinafanywa. Hivyo ni lazima nijue jinsi ya kupanga muda, kueka malengo na kuhakikisha kwamba kila jambo linafanyika kila wakati unaofa. Hii inanifundisha uwajibikaji na kujitegemea na kuifanya kazi yangu kuwa ya ubora wa hali ya juu. Pia mara nyingi napata muda wa kufikiria kuhusu maendeleo yangu binafsi kufanya mazoezi madogo ya akili na mwili na kupumzika vizuri jambo linaongeza tija ya muda mreu. Kwa kifupi, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kuna nipa uhuru wa kupanga mda, utulivu wa mazingira, ushirikiano na familia, urahisi wa kutumia zanazangu binafsi na kunifunza nidhamu binafsi. Kila kitu, kimechangia sana kufanya kazi yangu iwe yenye tija, furaha na yenye mvuto zaidi. Ni uzeefu wakipekee ambao siwezi kupata kila wakati nje ya nyumba na kila siku ni napopata nafasi ya kufanya kazi nyumbani na pata fursa ya kuimarisha ufanisi wangu na furaha yangu wakati mmoja.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi na zinachangia sana jinsi anavyo weza kuongoza kika milifu, kuunda timu yenye mshikamano na kufanikisha malengo ya shirika au jamii. Kwanza kabisa, uhakika wa maamuzi ni sifa muhimu sana. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwezo wa kuchukua maamuzi kwa ujasiri na wakati unaofaa, bila kuogopa kushindwa. Maamuzi haya hayapasi kuwa ya kiholela, bali yanapasa kuzingatia tarifa, halihalisi na matokeo na yanaoweza kutokea. Hii inasaidia kutoa mwelekeo thabiti kwa timu na kuondoa mkanganyiko au hofu miongoni mwa wanachama. Pili, uwazi na uaminifu ni sifa nyingine muhimu kwa kiongozi mzuri. Kiongozi anaye jenga uaminifu kati yake na timu yake, huweza kunda mazingira ya kushirikiana na ya heshima. Uwajibikaji wa kitendo na kusema kweli hata wakati jambo ni ngumu, huongeza heshima kwa viongozi na kuimarisha mshikamano wa kikazi au kijamii. Bila uaminifu, hakuna timu inayoweza kufanya kazi kwa ufanisi kwani wanachama hawata amini mwongoza au mwelekezo ya kiongozi. Tatu, uwezo wa kusikiliza na kuelewa wengine ni sifa ya msingi sana. Kiongozi mzuri anapaswa kuwana masikio ya kusikiliza hoja, maoni na malalamiko ya wenzake na kutumia tarifa hizi kufanya mamuzi sahihi. Kusikiliza kwa makini kunasaidia kiongozi kuelewa hali halisi za kazi, changamoto zinazo kabili timu na mahitaji ya kila mmoja. Hii inafanya mwanachama wa timu kujisikia kuthaminiwa na kushirikiana kwa moyo moja. Nne, ubunifu na ujasiri wa kubadilisha mambo ni muhimu kwa kiongozi mzuri. Katika mazingira ya kisasa, changamoto haziishi na kiongozi anapaswa kuwa na uwezo wa kuleta mbinu mpya, kubadilisha mikakati na kuongoza timu katika mabadiliko bila kuogopa kushindwa. Ubunifu huu nasaidia kuendeleza shirika au jamii na kufanya kila changamoto kuwa fursa ya ukuwaji. Tano, uvumilivu na kustahimili shinikizo ni sifa nyingine muhimu. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na subira wakati mambo hayaendi kama mpango, kushugulikia migogoro kwa utulivu na kushikilia malengo kwa mda mrefu bila kukata tamaa. Hii inamfanya kiongozi kuwa mfano wa kuigwa na timu yake na kuhimarisha mshikamano wa pamoja. Zaidi ya hayo, kiongozi mzuri pia anapaswa kuwa na mawasiliano mazuri. Yaani, anaweza kueleza maono, malengo na mwelekezo kwanjia ambayo kila mtu anelewa. Mawasiliano ya wazi husaidia kuhakikisha kila mmoja anajua jukumu lake matarajio ya kazi na jinsi ya kushirikiana na wengine kufanikisha malengo ya pamoja. Kwa kifupi, sifa muhimu za kiongozi mzuri ni ujasiri wa kufanya maamuzi, uaminifu, kusikiliza wengine, ubunifu, uvumilivu na mawasiliano mazuri. Kila sifa hii, inachangia kiongozi kuunda timu yenye mshikamano, kuimarisha ufanisi na kufanikisha malengo kwa njia ya heshima na ustadi.

Napenda michezo na kwa kawaida napendelea sio tu kutazama michezo bali pia kucheza kwa sababu kila mchezo una furaha na faida zake binafsi kwanza kabisa napenda kucheza michezo kwani hii inanipa nafasi ya kutumia mwili wangu kuongeza nguvu na kujenga ustahimilivu. Kwa mfano kucheza mpira wa miguu au mpira wa kikapu unanisaidia kuwa na afya bora kimwili kwani hatua kila mara zinahusisha misuli yote ya mwili, moyo unafanya kazi kwa nguvu na mwili unanoga kwa jumla. Zaidi ya hayo, wakati wa kucheza, napata nafasi ya kushirikiana na wenzangu, kupanga mbinu za ushindi na kujifunza kushirikiana bila ubinafsi. Hii inaboresha uhusiano na wenzangu na kunifundisha uvumilivu, ushindani wenye heshima na mshikamano wa kikundi. Pili napenda pia kutazama michezo kwani hii inanipa fursa ya kujifunza na kufurahia bila kuwa sehemu ya kikundi. Kutazama mechi ya mpira wa miguu, tenisi au michezo mingine kunanifundisha mbinu mpya, mbinu za kitaaluma na jinsi wachezaji wanavyopanga mikakati yao. Kwa mfano, ninaposhuhudia jinsi wachezaji wanavyopanga kuendesha shambulio au jinsi timu inavyobadilisha mbinu kati ya nusu ya kwanza na ya pili. Ninapata mtazamo mpya wa mbinu na kijometri ya mchezo. Kutazama pia kunanisidia kupumzika baada ya siku ya kazi au shughuli zingine kwa sababu unaweza kuunganishwa na shauku ya wachezaji na shabaha ya mashabiki wengine bila kuwa na shinikizo lolote. Zaidi ya hayo, michezo inaunganisha watu napenda kutazama michezo na familia yangu au marafiki kwani inatupa fursa ya kushirikiana hisia za furaha, mshangao na hata kuchangia mawazo ya kushinda. Tunaposhangilia pamoja au kufurahia hatua nzuri, tunajenga mshikamano wa kipekee na furaha ya pamoja. Hii ni furaha isiyo na kifani, kwa sababu hakuna kitu kinacholinganishwa na kushirikiana hisia za mshangao au ushindi pamoja na watu na unaowapenda. Zaidi ya yote, michezo iwe unaucheza au unautazama ni sehemu ya kujifunza maadili kama uvumilivu, nidhamu, mshikamano na mshindano mwenye heahima. Napenda michezo inayonifundisha kwamba kushindwa si mwisho, bali ni nafasi ya kujifunza na kwamba ushindi bora unapatikana kwa jitihada, mpangilio mzuri na mshikamano. Kwa hivyo, michezo ni burudani na pia ni chimbuko le elimu ya maisha. Kwa kifupi, napenda kucheza na kuchazama. Mchezo, kwa sababu kunanisaidia kwa na afya bora, kunanifundisha mbinu na mbinu za kushirikiana, kunanifundisha maadili ya maisha na kunanipa furaha ya kipekee. Kila wakati ninaposhiriki katika michezo, nikicheza na kutazama na pata uzoefu wa kipekee unaonifanya niwe bora zaidi kimwili, kiakili na kijamii.

Kujishughulisha na mabadiliko kazini ni jambo ambalo linahitaji mtazamo wa makini, subira na mbinu mzuri. Mimi binafsi napenda kushambulia mabadiliko kwa hatua kwa hatua. Kwanza kwa kuelewa sababu ya mabadiliko. Kila mabadiliko kazini yanapo tokea ni muhimu kwanza kuelewa ni kwanini yamefanywa. Je ni kuboresha ufanisi, kuongeza tija, kuleta teknolojia mpya au kuboresha mahusiano ya kikazi. Kwa kuelewa sababu hii, ninapata mtazamo mzuri wa jinsi ninavyo weweza kushirikiana na mabadiliko hayo, badala ya kukuyakubali bila kuzingatia au kuyapinga kwa hofu. Pili, ninapendelea kushirikiana na wenzangu wakati wa mabadiliko. Mabadiliko mara nyingi huleta changa moto kwa timu nzima na kushirikiana kunasaidia kushughulikia changa moto hizi pamoja. Kwa mfano, nikipata teknolojia mpya kazini, ninajua kwamba kuna nafasi ya kutokea makosa au kupoteza muda wakati ya kujifunza. Badala ya kufanya kazi peke yangu na kuwasumbua wengine, napenda kushirikiana na wenzangu, kushirikisha maoni, kubadilishana mbinu za kufanya kazi kwa haraka na kuhakikisha kila mtu anelewa mabadiliko hayo. Hii inanisaidia kuongeza mshikamano na kufanya mabadiliko kuwa rahisi zaidi kwa kila mtu. Tatu, mimi huanza kubadilisha mtazamo wangu binafsi. Mara nyingi mabadiliko huchukuliwa kama jambo linalotisha au linalosababisha usumbufu, lakini napenda kuyaona kama fursa. Kwa mfano, ikiwa kampuni inabadilisha mfumo wa malipo au program za usimamizi wa kazi, badala ya kulalamika, napenda kuzingatia ni faida zipi nitazopata, ujuzi gani mpya nitapata na jinsi ya kuongeza tija yangu. Kubadilisha mtazamo kutoka hofu hadi nafasi ya kujifunza ni jambo la msingi kwa sababu linasaidiana kukabiliana na mabadiliko kwa ujasiri na kwa akili timamu. Nne, mimi huunda mpango wa kushughulikia mabadiliko. Hii inamanisha kugawa mabadiliko katika sehemu ndogo ndogo, kwanza na hatua ndogo za kuelewa au kujaribu jambo jipya na kuhakikisha kwamba ninapata muendelezo wa mafanikio. Kwa mfano, kama kuna teknolojia mpya kazini, ninaanza kwa kujaribu sehemu ndogo ya kazi zangu nikibadilisha hatua kwa hatua na kufuatilia matokeo. Hii inanisaidia kupunguza msongo, kuongeza ufanisi na kufanya mabadiliko kuwa rahisi zaidi kuelewa na kushirikisha wengine. Zaidi ya yote, mimi huwa na uvumilivu na ustahimilivu. Mabadiliko hayafanyi kazi mara moja na kila wakati kuna changamoto ndogo ndogo zinazo ibuka. Kwa hivo, napenda kua na subira kushugulikia changa moto hatua kwa hatua na kushirikisha wenzangu ili kuhakikisha kwamba kila mtu anapata msaada unao hitajika. Hii inasaidia kuhakikisha mabadiliko haya zidi kuwa kero bali kuwa fursa ya kuboresha maisha ya kazi na kuongeza tija. Kwa kifupi, ninaposhambulia mabadiliko kazini napenda kuanza kwa kuelewa sababu, kushirikiana na wenzangu, kubadilisha mtazamo wangu binafsi, kuunda mpango wa hatua kwa hatua na kuwa na uvumilivu. Njia hii inafanya mabadiliko kuwa chachu ya mafanikio, kuongeza mshikamano wa kikazi na kunifundisha mbinu mpya za kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Kuboreshana michakachaa ya kazi ni jambo linahitaji mtazamo wa kina uvumbizi na ushirikiano mzuri kati ya timu. Mimi binafsi napenda kwanza kwa kuchambua mchakato iliopo. Kila wakati ninapoana na kazi, ni muhimu kwanza kuilewa hatua zote zinazofanya kutoka mwanzo hadi mwisho. Kwa mfano, katika mradi wa ofisi, napenda kuandika kila hatua ya kazi, muda unaochukua, raslimali zinazotumika na changamoto zinazo jitokeza. Kwa kufanya hivi, ninaweza kuona ni sehemu gani zinachukua muda mwingi, zinazorudiwa mara nyingi bila sababu, au zinazoweza kuboreswa. Hii ni hatua ya msingi kwani huondoa kazi zisizohitajika na kuongeza ufanisi wa kazi kwa jumla pili napenda kutumia teknolojia na zana zinazoongeza tija. Baada ya kuchambua michakato ya kazi, mara nyingi kuna nafasi ya kutumia programu, zana au mbinu za kisasa ili kurahisisha kazi. Kwa mfano, badala ya kuandika kila ripoti kwa mkono, ninaweza kutumia programu zinazo tengeneza ripoti moja kwa moja kutoka kwa data iliokusanywa. Vile vile, kutumia kalenda za kidigitali, zana za kushirikiana mtandaoni au mfumo wa kufuatilia mradi, kusaidia kuhakikisha kwamba kila hatuwla inafanywa kwa wakati unaofaa, bila kurudia kazi zisizo hitajika. Kwa njia hii, kazi inakuwa yenye haraka, rahisi na yenye tija zaidi. Tatu, napenda kushirikiana na timu wakati wa kuboresha michakato ya kazi. Mara nyingi, kila mtu katika timu anaujuzi na uzoefu tofauti unaoweza kuongeza thamani katika kuboresha kazi. Kwa hivyo napenda kuwa na kikao na wenzangu ili kujadili changamoto zinazojitokeza kupata maoni yao na kuunda njia bora ya kufanikisha kazi. Kwa kushirikiana, tunapata mbinu mpya ambazo mtu mmoja pekee yake angeweza kushindwa kuziona. Pia kushirikiana kunahimiza mshikamano wa timu na kuhakikisha kila mmoja anahisi sehemu ya mchakatu wa kuboresha kazi. Nne napenda kutumia ubunifu na kujaribu mbinu mpya. Kuboresha michakato ya kazi sio tu kwa ndoa hatua zisizo hitajika, bali pia kujaribu mbinu za kufanya kazi kwa haraka na kwa fanisi zaidi. Kwa mfano, kama kuna hatua mbali zinazochukua muda, mwingi ninaweza kujaribu kuziunganisha au kuziendesha kwa wakati moja badala kwa mpangilio wa kawaida. Hii huchangia kuongeza ufanisi, kuongeza muda wa kazi na kufanya kazi kwenye kuridhisha zaidi. Zaidi ya yote napenda kuwa na ukurasa wa marekibisho na ufuatiliaji. Baada ya kuboresha michakato ni muhimu kuendelea kufuatilia matokeo kuona ni hatua zipi zinazofanya kazi vizuri na ni zipi bado zinahitaji maboresha. Kwa kufanya hivi mara kwa mara, mchakato ya kazi inakuwa ndelevu na inaboreka kila wakati badala ya kubaki pale pale. Hii pia husaidia kutambua matatizo mapema kabla hayajawa makubwa na kuhakikisha kwamba kila kazi inafanyika kwa kiwango cha juu. Kwa kifupi, napenda kuboresha naja mikakato ya kazi kwa kuchambua michakato iliopo, kutumia teknolojia na zana zinazoongeza tija, kushirikiana na timu, kutumia ubunifu na kujaribu mbinu mpya na kuwa na ufuatiliaji wa mara kwa mara. Njia hii inaboresha ufanisi, inakuza mshikamano wa timu na kufanya kazi kuwa yenye furaha na yenye matokea bora.

Ninapokuwa nimeanza siku yangu kazini napenda kuchukua muda kidogo kujianda kiakili na kimwili. Hili ni jambo muhimu sana kwa sababu linaweka msingi wa siku nzima ya kazi. Kwa mfano, mara nyingi naanza kwa kuangalia ratiba yangu ya siku hiyo. Ninaangalia majukumu yote niliyopewa, muda uliyowekwa kwa kila kazi na vipao mbele. Hii inaniwezesha kupanga siku yangu kwa mpangilio mzuri na kuhakikisha kwamba kazi muhimu zaidi zinashugulikiwa kwanza ili kuepuka msongo wa mwisho wa dakika za mwisho. Kila jambo ninaona kwenye ratiba yangu, ninalitumia kupanga muda wangu kuamua ni lini nitachukua mapumziko na jinsi nitakavyoshugulikia kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Pili, mara nyingi napenda kuanza kwa kuchambua kazi zilizobaki kutoka siku za awali. Hii ni hatua muhimu kwa sababu inaniwezesha kuoana ni kazi gani ambazo bado hazijakamilika, kazi gani zinaitaji haraka na ni wapi ninapaswa kuekeza nguvu zangu. Kwa mfano, kama kuna ripoti ambayo ilikuwa haijakamilika jana, ninaipanga kuwa ni ya kwanza nishugulike leo. Hii inasaidia kuhakikisha kuwa hakuna kazi inayobaki nyuma na kila jambo linakamilika kwa wakati unaofa. Pia, huchambua kazi zilizobaki kuna nifundisha umuhimu wa uwajibikaji na nidhamu binafsi. Tatu, napenda kuchukua muda kidogo kupanga mazingira yangu ya kazi. Hii ni muhimu sana. Sasa ikiwa ninafanya kazi kwenye ofisi au nyumbani. Na panga meza yangu kuhakikisha kuwa vifa vyangu vyote vipo karibu na mikono yangu na kuondoa vizingiti vya kusumbua kazi. Kwa mfano kuanda kompyuta, programu, nyaraka au kalinda ni hatua ndogo lakini inasaidia sana kuongeza ufanisi wa kazi zangu. Mazingira haliyo safi yakiwa na mpangilio mazuri hufanya akili yangu kuwa na mtiririko mzuri na kuongeza tija ya muda wote wa kazi. Nne, mara nyingi napenda kuchukua muda kidogo kujiandaa kiakili. Hii inamanisha kuchukua pumziko fupi kuangalia malengo yangu ya siku na kujiweka katika mtazamo chanya wa kushugulikia kazi zote. Mara nyingine napenda kufanya mazoezi madogo ya kupumua au kuandika maelezo madogo ya kazi ili kweka akili yangu kwenye hali ya kutimiza majukumu. Hii inasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini wangu kwa kazi ambazo zinaitaji uangilifu mkubwa. Zaidi ya yote ninapenda kuanza kwa kueka vipao mbele vyangu. Baada ya kuchambua ratiba kuona kazi zilizobaki na kupanga mazingira, ninaweka kazi muhimu zaidi kuwa ya kwanza. Hii inaniwezesha kushugulikia majukumu muhimu kabla ya kuwa na mshindano na mambo madogo yanayoweza kuingilia kazi yangu. Pia napenda kueka muda wapumziko kati ya kazi ngumu kuhakikisha kwamba siwezi kuchoka au kupoteza umakini. Kwa kifupi, ninapokuwa nimeanza kazi, napenda kuanza kwa kuangalia ratiba yangu, kuchambua kazi zilizobaki, kupanga mazingira ya kazi, kujianda kiakili na kuweka vipao mbele. Njia inaniwezesha kufanya kazi kwa umakini, kwa mapangilio na kwa ufanisi mkubwa. Huku ni kiwa na mtazamo chanya wa siku nzima.

Kujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine ni jambo ambalo linahitaji muda, uvumilivu, na mbinu za kibiashara pamoja na kibinafsi. Mimi binafsi napenda kuanza kwa kushirikiana kwa dhati kwa mfano kila ninaposhirikiana na wenzangu katika mradi au kazi fulani napenda kutoa mawazo yangu kwa uwazi na pia kusikiliza kwa umakini mawazo yao. Kwa kufanya hivi, wenzangu wanahisi kwamba maoni yao yanathaminiwa na hii huunda msingi mzuri wa uaminifu na mshikamano. Sikiliza kwa makini bila kuingilia kati au kutoa hukumu maramoja ni jambo la muhimu sana kwani linasaidia kila mtu kujisikia huru kushiriki. Pili, napenda kujenga uhusiano binafsi kidogo bila kuvunja mipaka ya kazi. Hii inamaanisha kushiriki mazungumuzo ya kawaida kama kuulizana kuhusu familia, masomo au mambo yanayojitokeza kwa kila mmoja. Kwa mfano, mara nyingine tunapoongea wakati wa mapumziko kuhusu burudani, michezo au chakula tunachopenda. Hii huondoa kutoelewana na huimarisha mshikamano. Wafanyikazi wanaopata nafasi ya kuguswa kiakili na hisia za wengine huwa na urafiki mzuri na wanashirikiana kwa urahisi zaidi kazini. Tatu, mimi hufanya jithihada ya kusaidia wengine wakati wanahitaji msaada. Hii inaenza kuwa msaada wa kazi au msaada wa kitaaluma na mara nyingine hata msaada mdogo wa ushauri. Kwa mfano, ikiwa mfanyikazi mwingine anashugulikia kazi ngumu au mradi mgumu, mimi hupenda kumsaidia kwa kushirikisha ujuzi wangu au kuonyesha njia mbadala ya kufanya jambo. Msaada huu huunda heshima na urafiki kwa sababu kila mtu anajua kwamba anaweza kutegemea wenzake wakati wa changamoto. Nne, napenda pia kushirikiana kwenye shuguli za kikundi na za kijami. Hii inamaanisha kushiriki katika mikutano ya timu, mashindano madogo au shuguli za burudani kama vile michezo ya kikundi, chakula cha pamoja au likizo ndogo. Kushirikiana katika shuguli hizi husaidia kuondoa vizuizi vya mawasiliano ya kazi, huongeza mshikamano na kunifanya nijiskie shemu ya timu. Hii ni muhimu kwa sababu mara nyingi uhusiano mzuri kazini unanza pale ambapo watu wanashirikiana kwa furaha na hisia chanya. Zaidi ya yote napenda kuwa mkweli na mnyenyekevu katika kila mawasiliano yangu. Hii inamaanisha kutojipandisha hadhi au kudhalilisha wengine bali kuwasiliana kwa heshima na kushirikiana kwa uwazi. Ukimfanyia heshima mwenzako, mwenzako anakuheshimu pia. Pia wakati kuna mgongano au kutoelewana, napenda kushugulikia tatizo moja kwa moja kwa utulivu na kwa kuzingatia pande zote badala ya kuwacha mzozo ukizidi. Kwa kifupi, mimi hujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa kushirikiana kwa dhati, kuzungumuza na kushirikiana kwenye maswala binafsi kidogo, kusaidia wenzangu wakati wanahitaji msaada, kushirikiana katika shuguli za kikundi na kijami na kuwa mkweli pamoja na mnyenyekevu. Njia hii inaboresha mshikano wa kikazi, huongeza ufanisi wa kazi na inafanya mazingira ya kazi kuwa chanya na yenye furaha kwa kila mtu.

Ikiwa ningepata fursa ya kurudi ujana wangu, ningependa kwanza kwa kufurahia kila mda mdogo wa maisha. Ujana ni kipindi ambacho mara nyingi, mtu hana shinikizo kubwa la kazi au majukumu makubwa ya kifamilia. Na ni wakati wa kujifunza, kucheza na kugundua mambo mapya. Ningependa kutumia fursa hiyo kuangalia kila tukio kidogo kama jambo la kipekee, kuzungumza na marafiki kwa uhuru, kucheza michezo na kushiriki katika shuguli ambazo siku hizi kwa sababu za ujana zilikuwa burudani isio na kikomo. Pili, ningependa kujifunza zaidi na kutumia mda wangu kwa shuguli za kujenga ujuzi binafsi. Ujana ni kipindi ambacho mtu anapewa nafasi ya kupoteza mda kidogo bila hatari kubwa na ningependa kutumia mda huo kusoma vitabu, kufanya mazoezi ya akili kujifunza luga mpya au teknolojia na kugundua talanda zangu. Ambazo siku za ujana mara nyingine zilikuwa hazijulikani. Kwa kufanya hivo, ningejenga msingi mzuri wa maisha yangu ya baadae na ningekuwa na ujasiri wa kufanikisha malengo yangu ya mda mrefu. Tatu, ningependa pia kuekeza katika mausiano mazuri na marafiki na familia. Ujana ni wakati mzuri wa kujenga urafiki wa kweli, kushirikiana kwa dhati na kushiriki hisia bila hofu. Ningependa kutumia mda mwingi kushirikiana na ndugu zangu, marafiki wa karibu na hata jirani, kujenga kumbukumbu nzuri ambazo zinabaki milele. Mausiano haya ya ujana maranyingi huwathiri sana maisha ya mtu kwani msingi wa urafiki wa kweli na mshikamano wa familia huanza katika kipindi hii. Nne, ninge penda kushiriki michezo na shuguli za burudani zaidi. Ujana unahusiana na furaha ni shati na muendo wa mwili. Ningependa kucheza michezo ya nje, kuruka kamba, mchezo ya timu na hata mchezo ya akili. Shuguli hizi hutoa furaha, huimarisha afya yamwili na hufundisha maadili ya mshikamano kushirikiana na uvumilivu. Zaidi ya yote, michezo ya ujana huunda kumbukumbu zisizo na kifani ambazo mtu huzikumbuka milele. Zaidi ya yote, ningependa kushugulikia baadhii ya changamoto nikiwa na akili ya kijana kurudi ujana si tu kuhusu furaha bali pia ni fursa ya kujaribu tena baadhi ya mambo kwa mtazamo mpya kuondoa hofu na kufanya maamuzi bora zaidi kulingana na uzoefu nilioupata. Kwa mfano, ningependa kushugulikia baadhi ya maamuzi ya muda huo kwa busara zaidi, kutumia muda wangu vizuri na kuwa na nidhamu katika mambo ambayo hapo awali, haya kuonekana muhimu lakini yalikua na athari kubwa. Ningependa kurudi ujana kwa sababu. Ningepata fursa ya kufuraia kila muda kujifunza zaidi kuekeza katika mausiano kushiriki michezo na burudani na kushugulikia changamoto kwa mtazamo bora. Kurudi ujana kungekua fursa ya kipekee ya kunda msingithabiti wa maisha, kufraia fura zisizo na kikomo na kujifunza maadili muhimu ya maisha.

Kujilinda kutoka vitisho vya mchandao ni jambo muhimu sana kwa sababu dunia ya kidigitali imekuwa sehemu ya maisha yetu kila siku. Mimi binafsi napenda kutumia mbinu kathaa zi na zo shirikiana, tahadhari, teknolojia na elimu binafsi ilikuha kikisha usalama wangu mtandaoni. Kwanza kabisa, napenda kuanza kwa kujua ni vitisho gani vinavyoweza kutokea. Hii ni pamoja na vitisho kama vile wizi wa taarifa binafsi, hadaa za barua pepe au ujumbe wa wozapu kudanganywa na kudukuliwa kwa kaunti za mitandao na hata vitisho vya kimitandao vya moja kwa moja kama vitisho vya mtandaoni au hofu zi na zotolewa na watu wa siojulikana. Kujua hatari hizi ufanya akiliangu kuwa makini na kila kitu ninachofanya mtandaoni. Pili napenda kutumia nywira zenye nguvu na za kipekee kwa kila akaunti. Hii inamaanisha kuwa sifanyi makose ya kutumia nywilamoja kwa akaunti zote. Pia napenda kutumia mchanganyi ko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalum. Kuna baathi ya akaunti muhimu, napenda kutumia utibitishaji wa vipengeleviwili ili kuongeza ulinzi zaidi. Njia hii inafanya iwe ngumu kwa mtu yeyote kuingia kwenye akaunti zangu bila ruhusa. Tatu, napenda kuwa makini na taarifa ni nazo shiriki mtandaoni. Kwa mfano, siwe kipicha au taarifa zinazoweza kuonyesha mahali ni lipo, ratiba yangu ya kazi au taarifa binafsi zinazoweza kutumika thidi yangu. Pia, napendelea kuweka mipangilio ya faraha kwenye mitandao yote ni nayoi tumia kuha kikisha kwa mba wapenzi au watu wasio julikana hawaoni taarifa zote binafsi. Hii usaidia kupunguza uwezekano wa vitisho vya kibinafsi au kibiashara. Nne, napenda kuwa makini na barua pepe, ujumbe au kiungo cha mtandao kisichojulikana. Napenda kuchunguza kila kiungo, kuipuka kupakua faili zisizo na huhakika na kuthibitisha taarifa kutoka kwa vianzo rasmi. Hii ina niweka mbali nawizi wa data na programu hatari ambazo zinaeza kuharibu kifaa changu au kuibiwa taarifa. Zaidi ya hayo, napenda kujifunza na kuelimisha akiliyangu kuhusu vitisho vipia vinavyoibuka mtandaoni. Dunia ya teknolojia ubadilika kila mara na vitisho vipi mara zote vinaonekana. Kwa hivyo, kuchukua mda kusoma makala, kuangalia vyenzo vya habari vya usalama mtandaoni na kushiriki maarifa haya na wenzangu ni muhimu ili kila moja awe makini na hatari zinazo jitokeza. Kwa kifupi, ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuelewa hatari zinazoweza kutokea, kutumia nywilaze nyenguvu na uthibitisho wa vipengele viwili, huwa makini na taarifa ninazoshiriki, kuangalia barua pepe na viungo visivyo julikana na kuendelea kujifunza kuhusu usalama wa mtandao. Njia hii inanisaidia kulinda taarifa zangu binafsi, vifaa vyangu na heshima yangu mtandaoni.

Napenda kutumia kompyuta kwasababu ni chombo chenye nguvu sana kinachonipa ufanisi elimu na burudani kwa wakati mmoja. Kwanza kabisa, napenda kutumia komputa kwa kazi na masomo. Kwa mfano, napenda kuandika ripoti, kufanya utafiti mtandaoni, kuanda mawasiliano ya barua pepe, kutumia programu za ofisi. Kompyuta hufanya kazi hizi kuwa rahisi, haraka na zenye tija zaidi kuliko kutumia njia za kawida za karatasi na kalamu. Pia, katika masomo au mafunzo ya mtandaoni, kompyuta ni kiungo muhimu kinacho niwezesha kufwatilia kozi, kufanya mazoezi na kupata maarifa mapya bila kizuizi cha muda au nafasi. Pili, napenda kutumia kompyuta kwa burudani. Kwa mfano, napenda kuangalia video, kusikiliza mziki, kucheza michezo ya kompyuta au kutazama sinema. Burudani hii husaidia kupumzika baada ya kazi nzito au masomo ya siku nzima. Zaidi ya hayo, kompyuta huongeza ubunifu wangu kwa sababu mara nyingi ni naposhiriki katika michezo au kuunda vitu vya kidigitali, akili yangu inakua hai, nikitengeneza mawazo mapya na mbinu za kushughulikia changa moto za kila siku. Tatu, napenda kutumia kompyua kwa mawasiliano na kushirikiana na wengine. Kompyuta inaniwezesha kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu wa kazi kwa haraka kupitia barua pepe, whatsap au mitandao mingine. Hii ina rahisisha ushirikiano na kushirikiana kwa mbali, haswa wakati siwezi kukaribia kimwili. Kwa kutumia kompyuta, tunaweza kupanga mikutano, kushirikiana kwenye miradi na kushiriki maoni kwa wakati moja. Jambo ambalo linaongeza tija na mshikamano wa kikazi au kijamii. Nne, napenda kutumia kompyuta kwa utafiti na kujifunza mambo mapya. Kompyuta ni mlango mkubwa wa kupata maarifa kwa urahisi. Kwa mfano, nina weza kutumia mtandao kupata makala za kisayansi, mafundisho ya kitaaluma au mafunzo ya kuongeza ujuzi wangu katika teknolojia au maswala mengine. uWezo hu wa kupata taarifa mara moja, hufanya kompyuta kuwa kifaa cha muhimu sana kwa maendeleo binafsi na kitaaluma. Zaidi ya yote, kompyuta hufanya maisha yangu kuwa rahisi na yenye mpangilio mzuri. Kutaka huhifadhi nyaraka, kupanga ratiba, kufanya mahesabu, hadi kuandika kumbukumbu au ripoti, kompyuta inarahisisha kila jambo. Pia, inaniwezesha kweka rekodi za kila kitu, kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi na kuhakikisha kwamba sina kupoteza muda au taarifa muhimu. Kwa kifupi, napenda kutumia computer zaidi kwa sababu inanisaidia katika kazi na masomo, burudani, mawasiliano au ushirikiano, utafiti na kujifunza na kuifanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na yenye mpangilio. Computer ni chombo chenye nguvu sana ambacho kinachangia maendeleo yangu binafsi, kielimu na kijamii.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Ninapofanya yoga, ninajisikia mtulivu na mwenye umakini zaidi. Mazoezi ya kupumua hunisaidia kupunguza mawazo mengi kichwani na kunifanya nijikite kwenye wakati uliopo. Mwili huhisi mwepesi na ulinyooka. Hasa baada ya kunyoosha misuli ambayo huwa imechoka kutokana na shughuli za kila siku.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi na kula chakula changu kwa utulivu ili nipate nguvu ya kuendelea na kazi za mchana. Baada ya kula, napenda kupumzisha akili kukukaa kimia kwa dakika chache au kuvuta pumzindefu ili kuondoa uchovu. Mara nyingine, natembea kwa muda mfupi inje au kuzunguka eneo nilipo ili kufanya mwili uwe mwepesi na kuongeza umakini. Ikiwa kuna mda wa ziada naweza kuangalia ujumbe kwenye simu kusoma kituo kifupi au kuskiliza mziki laini mapumziko haya unisaidia kurejea kazini nikiwa na nguvu na umakini mpya.

Ndiyo lakini si holela holela tu. Nikiwa na posti picha nahakikisha zimewekwa kwa watu wa karibu tu au katika akaunti zenye usalama ili kuepuka mtu asiyefaa kuona au kutumia picha hizo. Pia napendelea kuthibiti taarifa ninazo shiriki mtandaoni siwezi kuposti kila kitu bali picha ni za kumbukumbu nzuri au hafla maalumu ambazo ningependa kushirikiana na marafiki na familia. Hivyo kwa ujumla, picha zangu huwa chache na zenye usalama wa kutosha.

Kila siku, napenda kutumia programu katha za simu ambazo zinafurahisha maisha yangu. Kwanza, whatsapu hunisaidia kuwasiliana na marafiki na familia haraka bila kuhitaji simu za kawaida. Pia gmail ninaitumia kusoma na kutuma barua pepe muhimu za kazi au taarifa zinazohitaji majibu haraka kwa mpangilio wa siku ya kumbu kumbu napenda kutumia kalenda ya simu ili kuhakisha sifanyi mambo kwa haraka au nisisahau tarehe muhimu. Zaidi ya yote, kromu huniruhusu kupata habari, kujifunza mambo mapya au kufanya utafiti wa haraka wakati wowote ninapohitaji. Kwa hivyo programu hizi ni sehemu ya kila siku yangu na husaidia kufanya maisha yangu kuwa rahisi na yenye mpangilio.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza, hasa michezo ya mpira wa miguu au basketboli. Ninapoitazama huhisi msisimuko mkubwa, husisimuka na timu yangu au mchezaji niliyempenda. Kutazama michezo kunanipa fursa ya kujifunza mbinu, mikakati na jinsi wachezaji wanavyoshirikiana. Pia kunanipa hisia ya jamii na marafiki kwani mara nyingi tunatazama pamoja tukijadiliana kuhusu mchezo na matukio yake.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto. Watoto wanabeba furaha na nishati ya kipekee na kucheza nao kuna nifanya nijisikie kijana na mwenye raha. Mara nyingi, tunacheza michezo rahisi kama mpira kuteremka kwenye slidi au kuimba na kucheza wimbo. Napenda kuona tabasamu zao, jinsi wanavyo cheka bila wasiwasi na jinsi wanavyo shirikiana na wenzake. Kucheza nao kuna nifanya pia kujifunza uvumilivu, ubunifu na jinsi ya kushirikiana vizuri. Hii sio tu burudani, bali pia ni njia ya kufundisha maadili madogo kama ushirikiano na heshima kwa wengine. Kwa kweli, wakati nikiwa nao, kila dakika hujaa furaha na kumbukumbu nzuri ambazo zinabaki moyo wangu.

Ndiyo, nimewehi kulima na kila wakati ni uzoefu wakipeke. Napenda kulima mboga kama viazi, karoti na sukuma wiki, kwa sababu hunipa hisia ya kuwa karibu na asili na kujiona sehemu ya mchakato wa kuleta chakula mezani. Wakati wa kulima najifunza uvumilivu, mpangilio na jinsi ya kushugulikia kazi kwa muda mrefu. Kwani mimea inahitaji matunzo ya kila siku kama kumwagilia maji kupanda mbegu na kuondoa magugu. Kulima pia hunisaidia kupumzika akili, kwa sababu kazi ya mikono, na kua nje hufanya nifurahi na kupumzika kwa wakati mmoja. Baada ya mavuno, furaha ya kuona matunda au mboga, zenye afya ni ya kipekee na kunanipa kuridhika kubwa kwa jitihada zangu.

Mara nyingi wikendi napenda kutumia muda wangu kupumzika na kufurahia maisha kwa utulivu. Kwanza nakaa nyumbani nikisoma kitabu au kuangalia habari mtandaoni. Jambo linalonipa akili safi baada ya wiki ya kazi. Pia napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo nje kama kutembea bustani au kufanya yoga ili kufanya mwili wangu uwe mwepesi na kuondoa uchovu. Wakati mwingine nakutana na familia au marafiki kushirikiana chakula au burudani ndogo. Jambo linaloongeza furaha na hisia ya karibu. Zaidi ya yote, mara nyingi wikendi huwa ni wakati wa kupumzika. Kujiwekea mpangilio wa wiki ijayo na kufanya mambo ninayopenda. Ili kurejelea nguvu na msukumo wa kazi mpya.

Mimi hupata habari kutoka mtandaoni hasaa kwenye tovuti za habari kama BBC, CNN, Al Jazeera na vyombo vya habari vya Kenya kama Nation na Standard Digital. Pia napenda kuangalia programu za habari kwenye simu ambazo hunipa taarifa za haraka kuhusu mambo ya ndani na kimataifa. Wakati mwingine hupitia mitandao ya kijamii kama X. Lakini ninachukua tahadhari kuhakikisha habari ninayopata ni sahihi na kutoka kwenye vyenzo vinavyotambulika. Kwa ujumla, mitandao na programu za simu ndio chanzo changu kikuu cha kupata habari mpya kila siku.

Ningependa kutembelea piramidi za misri hasa ile ya giza. Mahali hapo ni pakihistoria sana na yamebaki kuwa ishara ya ustaarabu wa zamani na ubunifu wa kibinadamu. Kutembelea piramidi, kuna nipa fursa ya kujifunza historia ya kale, maisha ya kifalme na jinsi watu walivyoweza kujenga majengo makubwa bila teknolojia ya kisasa. Pia ninapenda kuona mazingira ya jangwa la misri na hisia ya kuwa sehemu ya historia iliyo hai. Jambo linaloongeza burudani na mshangao wa pekee. Ni sehemu ambayo huchanganya elimu, tamaduni na uzuri wa asili kwa namna ya kipekee.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima, hasaa milima yenye mandhari ya asili na upepo safi. Kupanda milima kunanifanya nijisikie hai, hodari na karibu na asili. Wakati wa kupanda, najifunza uvumilivu, kupanga mikakati na kuzingatia hatua kwa hatua, kwani si rahisi kufika kilele bila mpangilio. Pia kilele cha mlima huniwezesha kuona mandhari ya ajabu kama mabonde, miti na mto unapopita chini. Jambo linalonipa furaha kubwa na amani ya ndani. Kupanda milima sio tu burudani, bali pia ni mazoezi ya mwili na akili na kila safari huniacha kumbukumbu nzuri na nguvu ya kipekee.

Napenda kufanya marafiki wapya kwa njia ya uwekaji wa utulivu na mawasiliano ya heshima. Kwanza ninajaribu kujijulisha kwa ukaribu nikizungumza kuhusu mambo ya kawaida kama masomo, kazi au burudani ili kuondoa hofu ya kwanza. Pia kusikiliza wengine kwa makini ni muhimu sana kwa sababu huniwezesha kuelewa hisia na mawazo yao na hivyo kuunda uhusiano wa dhati. Mara nyingi ushirikiano katika shughuli za pamoja kama michezo, mazoezi au miradi midogo ya kazi husaidia kufanikisha urafiki mpya kwa urahisi. Kwa kawaida, ninajaribu kwa mwenye furaha, mwaminifu na mkarimu kwani tabia hizi hunifanya nifikie urafiki wa kudumu na wenye maana.

Tundalangu la kupendezwa ni maembe. Napenda maembe kwa sababu yanaladha tamu na asili ya asili. Husababisha furaha pale unapoanza kuyauliza. Pia maembe ni mchanganyiko mzuri wa ladha na unyevu na yana afya kwa sababu yana virutubisho kama vitamini A na C. Napenda kuyakula kama tunda safi lakini pia napenda maembe yaliokaushwa kidogo au kuunganishwa kwenye saladi ya matunda. Kila kipande cha embe huniwasha furaha na ni tunda linalonipa raha ya kipekee kila wakati.

Ndiyo nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na kila wakati ni uzoefu wa kipekee. Napenda hasa kuona maboresho ya sanaa ya kisasa na ya jadi kama picha, michoro, skalptura na sanaa za mikono. Maonyesho haya hunipa fursa ya kujifunza mbinu mpya, mitindo ya kisanii na historia ya usani. Pia kunasaidia kuona maono tofauti ya watu, jinsi wanavyotafsiri hisia na maisha kupitia sanaa yao. Jambo linaloongeza ufahamu na msukumo wa kibinafsi. Wakati nipo kwenye maonyesho ya sanaa, nazidi kuwa na furaha amani na mskumo wa kuunda au kufikiria kiubunifu, jambo ambalo linabaki ndani ya kumbukumbu yangu kwa muda mrefu.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula kilicho rahisi lakini kinachonishibisha vizuri kama wali na mboga za majani, samaki au kuku wa kukanga kidogo pamoja na saladi ndogo. Mara nyingine napenda supu yenye mboga na viungo vidogo hasa pale ninapohitaji chakula cha kupumzisha tumbo baada siku ndefu. Napendelea pia chakula cha jioni kisicho mzito sana ili niweze kulala vizuri bila kuwa na hisia ya uzito au uchovu mwilini. Chakula hiki hunipa furaha, utulivu na nishati ya kutosha kuishi usiku kwa raha na tayari kwa shughuli za kesho.

Kila siku kabla ya kulala, napenda kupanga muda wangu wa kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza mara nyingi na nasafisha mwili, kuoga au kuosha mikono na uso, jambo linalonipa hisia usafi na utulivu. Baada ya hapo, napenda kupunguza mwanga na vifaa vya elektroniki, kisha kusoma kidogo kitabu au kuangalia habari za haraka mtandaoni ili kuishia siku nikiwa na utulivu wa akili. Mara nyingine nasikiza muziki mdogo wenye utulivu, jambo linalo saidia kupunguza mawazo ya kazi au shughuli za siku. Kabla ya kulala, pia napenda kupanga mambo ya kesho, kuweka vitu vyangu tayari na kuzingatia malengo madogo ili kuamka nikiwa tayari na nikiwa na akili safi.

Napenda kuwa mahali penye utulivu safi na mandhari ya asili. Mahali kama bustani, kando ya mto au pwani huw yananifanya nijisikie amani na furaha. Napenda pia mahali ambapo una hewa safi, upepo wa asili unapopuliza na sauti za wanyama au ndege zinapojumuika na utulivu wa mazingira. Kwa upande mwingine, napenda pia mahali ambapo unaweza kukaa kimya, kusoma au kufikiria bila kusumbuliwa, kwani hilo huniezesha kupata utulivu wa akili na kurudisha nguvu.

Napenda kufanya kazi nyumbani hasa zinazonipa changamoto maana na nafasi ya kujifunza kitu kipya. Kazi hunipa hisia ya kuwa nafaa mzuri na mwenye mchanganyo na kunisaidia kujenga ujuzi wangu wa kitaaluma na binafsi. Napenda pia kazi ambazo zinahitaji kushirikiana na wengine kwani husaidia kujenga timu yenye mshikamano na kunifunza mbinu tofauti za kufanikisha malengo. Wakati ninafanya kazi vizuri nahisi kuridhika, furaha na motisha ya kuendelea kufanya zaidi, jambo linaloongeza ufanisi wangu na kuleta matokeo mazuri. Kwa hivyo, kazi si tu wajibu bali pia ni njia ya kukua, kujenga na kufanikisha malengo.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipofanikiwa kufika lengo kubwa nililokuwa nimejiwekea baada ya jitihada na subira nyingi. Ilikuwa ni kipindi kilichoja changamoto, mashaka na wakati mwingine kukacha tamaa lakini niliendelea kusonga mbele hatua kwa hatua. Nilipoona matokeo ya kazi yangu nilihisi furaha, fahari na kujithamini kwa sababu ilinithipitishia kuwa bidii na uvumilivu hulipa. Tukio hilo lilinifunisha kujipenda, kujiamini na kutokata tamaa na hadi leo linanipa nguvu ya kuendelea kupambana na changamoto nyingine maishani.

Napenda rangi ya samawati kwa ukuta wa chumba. Rangi hii huniwezesha kupumzika na kupata utulivu wa akili. Usababisha chumba kuonekana kirefu na safi. Pia rangi ya samawati hunisaidia kuwa na hisia ya amani, mtulivu na uhuru. Jambo muhimu sana ikiwa chumba hicho ni mahali pa kupumzika, kusoma au kutulia baada shughuli za siku.

Hiyo, napenda sana maua. Maua hunipa hisia ya furaha, utulivu na uzuri wa asili. Ninapoyaona hata yale ya kawaida tu, hunifanya nijisikie vizuri na kutabasamu. Napenda harufu yake laini, rangi zake zinazoburudisha macho na jinsi yanavyoweza kubadilisha mazingira na kuyafanya ionekane yenye uhai. Maua pia hunikumbusha upya matumaini na uzuri wa vitu vidogo maishani. Ndiyo maana napenda kuwa karibu nayo au kuyaweka ndani ya nyumba.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu huniruhusu kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini, kupata taarifa za haraka, kupanga ratiba zangu na hata kufurahia burudani kama mziki au video. Pia ni kifacha muhimu sana kwa kazi na maisha ya kila siku, kwani huniwezesha kufuatilia barua pepe, mitandao ya kijamii na taarifa muhimu. Kwa kifupi, simu situ kifaa cha mawasiliano, bali ni nyenzo ya kila siku inayorahisisha maisha, hunipa habari na kunifanya nijiamini katika shughuli zangu.

Ninapo wakaribisha wafanyi kazi wapia na penda kufanya hivo kwa njia ya utulivu, heshima na kirafiki. Kwanza ninawaonyesha mazingira ya kazi, kufafanua nisehemu gani za ofisi au rasilimali wanaoweza kutumia na jinsi timu inavyofanya kazi kwa pamoja. Hii usaidia kufungua moyo na kuondoa hofu ya mwanzo. Pili napenda kuwafahamisha na timu yote, kuanzisha mazungumuzo ya kirafiki na kushirikisha habari muhimu kama utamaduni wa kampuni, taratibu za kazi na malengo ya pamoja. Mara nyingine ufanya mazingira ya mafunzo madogo au kujenga timu ili wafanyi kazi wapia wajisikie kuwa sehemu ya familia ya kazi. Kwanjia hii wanapowasili, wanaona karibu, wanathaminiwa na tayari kushirikiana kikamilifu katika kazi.

Ndio nimewahi kuona bahari na kila mara ni uzoefu wa kipekee. Kuona maji makubwa yasiyo na mwisho, wimbi likiteleza na sauti ya upepo wa baharini, huniwezesha kupumzika na kupata amani ya ndani. Hali ya hewa, harufu ya chumvi na upepo wa baharini hunifanya nijisikie karibu na asili na uhuru. Jambo lisilopatikana sehemu nyingi. Zaidi ya hayo, kuangalia bahari kunanipa furaha, msukumo na hisia ya kushangaa uzuri wa dunia. Na mara nyingi huniacha nikiwa na kumbukumbu nzuri za maisha. Ni sehemu ambayo huniwezesha kutulia, kufikiria na kufurahia wakati uliopo bila haraka au msongo wa mawazo.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na kila moja lina uzuri wa kipekee. Ziwani napenda kutazama maji yaliyotulia, kusikiliza wimbi dogo linapoteleza na kufurahia utulivu wa mandhari. Hii hunisaidia kupumzika akili na kujisikia karibu na asili. Kwenye mto, napenda kukaa kivuli chake, kuangalia majani yanavyongaa chini ya jua na kusikia sauti za ndege au wanyama wadogo walioko karibuni. Mito hunipa hisia ya amani, faraja na nguvu ya asili. Kutembelea ziwa au mto kunanipa nafasi ya kutulia, kufikiria na kufurahia uhai wa asili. Jambo linalobaki kuwa kumbukumbu nzuri kila mara.

Hekima kubwa niliojifunza maishani ni kwamba uvumilivu bidii na subira unaleta matokeo mazuri. Maisha haya kuwa rahisi kila wakati, kuna changamoto, kushindwa na wakati wa msongo, lakini kujifunza kushugulikia changamoto kwa utulivu, kuna saidia kufanikisha malengo na kujenga utu wakweli.